Umeme unapopotea mara mingi mimi hutoka naenda kwa rafiki yangu. Naogopa umeme ukipotea ni kiwa pekee yangu nyumbani. Lakini kama umepotea kukiwa usiku kukiwa na giza ni talala. Na kama utarudi hivi karibuni ndio nitamka lakini usiporudi nitalala mpaka kesho yake.

Ili kulinda mazingira mimi hubeba takataka yangu mahali nimetoa mpaka napeleka kwa mapipa, situpi takataka yangu barabarani au ovyo ovyo mahali ambapo haifai kukua pia nikitembea halafu nipate takataka njiani naokota napeleka mahali ambapo inafaa nikiona mtu akitupa karatasi mahali haipaswi namwambia aokote apeleke mahali inayofaa, pia napunguza vile natumia maji nafunga mifereji kama maji si tumi, sio kuacha maji yakiteremka na saa hizo napiga mswaki.

Mimi napenda kusikiliza muziki aina ya pop sababu hiyo ni kwa kuwa napenda muziki ambayo imetulia haina makelele mingi si lazima ni rukeruke ili kusikia na tamani muziki lakini pop ni wimbo ambao unaweza sikiliza hadi nikiwa nimetuliwa nikiwa kwa mawazo yangu naweza fanya kazi nikisikiza na haipigi kelele lakini wimbo ambao inafaa kufikiria na ujiweke katika viatu za mwimbaji ndo uweze kuelewa maneno ambayo yanazungumzwa.

Naam, nishawahi ona bahari lakini kwa televisheni ama kwa simu sijawai fika mahali kuna bahari hivi ni kakanyaga maji ya bahari lakini mwaka huu nimepanga kwenda kuona bahari na kuogelea kwenye bahari na bahari haipatikani katika mtaa ninaoishi ni lazima niende Mombasa huko mahali kuna maji mengi.